Mimi nalipenda kulitumia sana ni kama neno lile haki ya ya mungu ni neno ambayo inafanya kutilia mkazo ya kitu ambacho kinaongelelewa na kusema enyewe ni kusema ukweli unaona ukisema haki ya mungu iyo ni kama unasema unaogopa mungu ila wengine wanasema ni kama unatusi mungu lakini tunasema haki ni ya mungu kwa hivyo kwa kiharaka ni haki ya mungu.

Kizazi cha sasa hivi ni kizazi kingine hatuwezi kusema nini. Kizazi ambacho ukikambia maneno hakitaki kusikia. Kizazi ambacho ni watoto wadogo lakini vitu wanajua hata sisi wazazi ni ni ngumu sana kuyafanya. Ni Mungu tu atawasaidia ju ni kizazi ambacho kinataka maombi. Kinataka kukalishwa chini lakini kukikalisha ni ngumu.

Mziki wa siku hizi hauna tofauti sana na ule wa zamani ila kilichobadilika ni maneno watu wanaoyatumia kwenye mziki ni maneno sio mzuri ila kuna wengine wanafanya kazi mzuri kwenye mziki wao lakini mziki wa siku hizi uko na pesa zaidi kuliko wa zamani ila hauna matamshi inayoweza saidia mtu.

Mimi nililelewa ni kijua mambo ya kuogelea kwa sababu sisi tulikuwa tunaogelea kwenye mto mto wetu unaitwa Thwake. Ni mto mkubwa lakini wakati wa kiangazi maji hukuwa kidogo. Nilifunzwa kuogelea na mandugu zangu wakubwa na tulikuwa tunaongelelea wakati tunatoka shule ama wakati ya hatuendi shule sana sana siku za wikendi.

Mahali niliporudi ka baada ya miaka mingi ni Machakos mahali nilikuwa nasomea kusema ukweli miaka ni mingi kwa sababu wakati nilipo rudi huko nilipata hiyo shule iliondolewa hapo ikapelekwa mahali kwingine na kuna wakati nina kuwa na mabadiliko kubwa zaidi majumba nchi kubwa kubwa mabarabara zimekua kubwa na pia watu wamekua wengi.